Mafanikio gani ya ubinafsi ya binafsi unayo thamini kazini? Mafanikio ya binafsi ya ambayo na yo ithamini kazini, mafanikio ya jinsi ya ini, mafanikio ya kupandishwa cheo kazini. Napo pandishwa cheo inamanisha kuwa, sio tu kwamba nimepanda cheo, bali pia mshara wangu umeongezeka, heshima na thamini yangu imeongezeka kazini, na pia, ni njia tu moja ya kufanya, kuonyesha kuwa na maendeleo kazini.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi Ushauri ambao nigempa mtu anayeanza kazi ni Kwanza asifuate mambo ya ofisini yaani kule ule kusengenywa kwa ofisini migogoro ya ofisini na mambo mengine mengine Yaani ajitahidi tu na kazi zake aachane na mambo ya ofisini pili Ningemhimiza aweze kuwa na mpangilio katika kazi yaani Anapoanza wiki, mwezi au siku awe na mpangilio ndio asipoteza wakati na kujiingiza kwenye matatizo.

Je unawafahamu majirani zako naam lakini inafuatilia ni majirani wagani maana kuna jirani ambao ninawajua na kuna wale ambao siwajui mfano nina jirani mmoja ambaye ni msichana hivi ambaye ni wanafunzi shuleni na namjua na tunaelewa na sana tunadhaminiana sana nae maana wa tunasaidiana katika mambo madogo madogo pia nina majirani wengine vijana ambao ni wenye kelele wenye vurugu na sipendi sana kujihusisha nao.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wakati. Unapendelea mwanga wakati. Mwanga mkali, maana mimiye ni nashida ya macho ambayo inanifanya nisione vyema katika mwanga mkali. Kwa hiyo, mwanga wakati, diyo mwanga dharili wa kutumia kwa ngu kibinafsi. Mwanga wakati, unapendelea mwanga wakati, unapendelea mwanga wakati, unapendelea mwanga wakati, unapendelea mwanga wakati, unapendelea mwanga wakati, unapendelea mwanga wakati, unapendelea mwanga wakati. Mkali huu unakupunguzia ikamambo ambayo naweza kuyafanya.

Juisi gani ya matunda unayoiipenda? Juisi ya matunda ninayoiipenda kwanza kabisa ni juisi ya maembe. Juisi ya maembe kunaipenda kwa sababu ina uzito ule, yani inayokuja nayo, ulie umbwa nayo. Uzito ule, pia ina madini mengi ya kiafya, na ina vitamini vingi pia. Juisi ya maembe pia ina sukari, na ina zile nyuzi, yaani zile nyuzi ambazo zinafanya usiagaji wa chakula unakuwa raisi kwenye tumbo. Na kwenye mwili pia.

Je, unapenda kupiga picha? Na'am, napenda sana kupiga picha. Wakati wowote ambapo nimo chumbani, nikivaa vizuri, nikivutia, nikitoka kuenda sehemu yoyote, nikiwa katika sehemu zingine ambapo najiburudisha, nikiwa darasani, nikiwa kwenye masomo, nikiwa kazini, ama unapiga tu picha mahali, nikiwa mahali popote. Maana picha ni njia nzuri ya kuwekeza kumbukumbu kwa siku zijazo. Ingine utakuwa unaangalia picha ile unajua hapa nimesonga yaani kimaisha.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini. Kila mwezi kazini huwa naweka malengo kwa kupitia kwa kuangalia vigezo ambavyo vinafaa kuvitimiza katika mwishoni mwa mwezi mfano. Tarehe fulani nafaa kufanya jambo fulani, tarehe fulani nafaa kuwa nimefanya nimeripoti mambo fulani kwaiyo huwa nakusanya ripoti zangu na naandika chini na naweka wakati ambapo nafaa kumaliza kazi hizi mfano. Kama kazi zinafaa kuwekwa kuwekezwa leo, nafaa nimalize by siku moja nyuma yake.

Ni lengo gani muda mrefu unakazini? Rengo la muda mrefu naro kazini ni kumushoni mwa miaka miwili. Niwe ni mewekeza ela za kutosha. Hili niweze kuacha kazi nawefanya hafisini. Niweze kuenda kufanya biyashara ya kiviyangu. Yani mana ukusema kweli uwezi kupata elaza kutosha ukiwa pale kazini ya unapumfanyia mtu kazi. Hilo ukijandika mwenyewe basi unaweza kutengeneza yela nyingi kwa biyashara na unaweza kujandika wakatu wowote ambao unataka.

Je, unanunua vitu kwa kutumia simu? Na, huwa nanunua vitu kwa kutumia simu, lakini inafuatilia ni vitu nibi gani. Mfano, vitu kama vile meza, viti, nguo, viatu, huwa sinunui kwa simu, au vyakula huwa sinunui kwa simu. Maana, nchi yetu, kidogo, haina ule ulinzi ambao utakuhakikisha, umepata kile kinachofaa kwa hela zako. Lakini vitu kama vile data ya simu, wifi na vitu vidogo vidogo huwa na vinunua na simu.

Unashughulikia muda vipi kazini? Mera nyingi kazini, niligundua kuwa nilikuwa napoteza wakati na najukuta kwenye shida mwishoni mwa wiki, mwishoni mwamwezi, wakati unapofika wakupeleka ripoti. Kwa hivyo ni kaja nikaamua, kila siku, kila kuja, kila asubui au kila mwanzo wa wiki, huwa naketi chini na kupea kila shughuli muda wake wa kuitimiza mfano, kufikia sanne asubui, nitakua nimeandika ripoti fulani.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto Likizo yangu ya ndoto ni kuenda na mpenzi wangu kuzuru sehemu mbali mbali za za bara Afrika Maana bara Afrika lina sehemu nyingi za kufutia, sehemu nyingi za kihistoria, ziwa, buga la wanyama, buga za wanyama barabara na majengo makubwa makubwa Kwa hivyo ningependa tu kutembea katika nchi kadhaa katika bara la Afrika niweze kuangalia urembo wa nchi bara letu.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Ninapopata wasiwasi Huwa nashindwa tu kufikiria jinsi ya kuisuluhisha. Na nilipo mwambia mtu kuhusu shida yangu. Alinielekeza kuwa ninapokuwa na wasiwasi. Niweze kupumua na nguvu mara kadhaa. Hili linasaidia akili kupata hewa inayotosha. Au oksijeni inayotosha. Ili iweze kufikiria vizuri. Na kutafuta suluhisho katika changamoto ulimo nalo.

Ningependa kurudi ujana, niko katika ujana wangu tayari, yaani sijazeeka vile, ila kuna siku ambazo naketi chini na nikiangalia siku za nyumani, natamani sana kuzirudia ukuishi katika hizo kumbukumbu milele. Una kumbukumbu tu nzuri kama vile kuwa bila mambo yote yanayokusumbwa kichwani kuwa na amani rohoni, furaha na kuwa na wapendwa wako karibu nao.

Unafanya nini kila asubuhi unapoamka? Kila asubuhi ninapoamka, cha kwanza ninachokifanya ni kupiga sala na kumshkuru mola kwa uhai na afya njema na baraka yote iliyo maishani mwangu kisha. Napiga mswaki na kufanya usafi mwinginine wa kimwili na wa nyumbani. Alafu natayarisha kiamsha kinywa changu na pia kufanya mazoezi. Kisha naingia kazini kama vile kuandika, kusoma na mambo mengine.

Je, umewai kununua tikiti za tukio? Naam, nimewai kununuwa tikiti za tukio fulani. Kulikuwa na uwigizaji wa tukio fulani katika apa kwetu shuleni kwetu, kuhusu maisha ya mpiganiaji mpiganiaji yake ambaye aliuliwa katika nchi ya Kenya miaka 25 iliyopita. Niliweza kuhudhuria tukio hili na kujifunza mengi kuhusu historia ya Kenya na walivyo watu walivyo pigania haki zetu mbaka tukafika hapa tulipo sasa hivi.

Unashughulikia udhaifu wako vipi kazini? Pamoja na udhaifu zangu za ngina za kazini ni kama vile kupoteza muda, kuongea sana, kutofanya kazi kwa wakati ufao. Lipo hundu ni naudhaifu huu, niliketi chini na kutafuta njia za kukabidhiana na na udhaifu huo mfano, kupoteza muda, nilitafuta njia ya niliwekeza kila wakati na tukio la ambalo nafaa kulifanya wakati huo na hizo zingine pia ningesuluhisha vile zilipaswa.

Mfereji gani wa TV unafuata? Mfereji wa TV ambao unafuata sasa hivi ni mfereji ambao unaituwa Citizen. Ambao una kipindi kinachoitwa Maria. Napenda kipindi hiki maana kina manufaa ya kifamilia, yaani migogoro ya kifamilia. Jinsi ya kusuluhisha migogoro iyo, msamaha, kusameheana, upendo na mengine mengi. Nimejifunza mengi kupitilia mfereji huu na naomba nijifunze mengi zaidi.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Ninacho kipenda kuhusu mtaa wangu ni utulivu uliyomo. Yani mtaa wetu ni una utulivu. Hakuna anayesumbuana mwenzake. Hakuna anaye. Hakuna anaye kuhusumbua uko tu shukuli zako na amani. Pili, kuna upendo ule wakijamii. Yani, tunasaidiana kama jamii. Moja akipata shida, wote tuko shidani. Moja akiwa shere, sisi wote twasherekea.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu? Naapendelea kuwasiliana na watu kupitia kwenye simu au kuongea au kutumiana jumbe kwenye simu. Sipendi sana kupatana na watu uso kwa uso au ana kwa ana maana. Inachukua muda mwingi na inapoteza muda mwingi sana. Kwa hiyo mara nyingi huwa natumia simu yangu na mpigia mwenzangu au nikipata jambo ambalo nafaa kumwambia namtumia jumbe kwenye simu kama vile message.

Je, unapenda kuangalia nyota? Naam, napenda kutazama nyota. Nyota, yaani urembo ambao uko kwenye nyota, ni njia moja ya kuonyesha jinsi uumbaji wa mungu ulivyo wa ajabu. Yaani zilivyojipanga zile nyota, zinavyoangaza mwangaza wao, kila mmoja katika wakati wake, hakuna inayeshindana na mwenzake, yote yana mafunzo mengi katika maisha haya, na napenda sana kuzitazama ili kuvutiwa na pia kujifunza.

Unapendelea suruali au sketi? Siwezi kusema kama napendelea sketi yao suruali maana, Kila wakati yao, kila jambo ambalo nahudhuria, lina mahitaji yake mfano, nikiwa kwenye kazi. Kazi za uwanjani au kazi za nyumbani, kuvaa suruali ni rahisi sana. Na ni rahisi kufanya kazi kuliko kuvaa sketi. Lakini wakati uko kwenye afisini ambako hufanyi mambo mengi, kuvaa sketi basi ni sawa. Kwa hivyo naweza tu kusema Sipendelei moja kuliko nyingine. Ila ni wakati ndio unafuata.

Zana gani ya za dijiti unatumia kila siku? Zana gani za dijiti unatumia kila siku? Kusema kwele na sielewe. Sielewi zana za dijiti zinatumia au zina maanisha vipi? Tuezi kusema natumia hizi au zile, kuliko zile au hizi, maana sielewi ni nini hiki?

Je, umewai kufuga mnyama? Naam, nimewai kumfuga mnyama. Nimewai kumfuga paka ambaye nilimpenda sana. Paka huyu nilimuita Kate na alikuwa paka wa kike ambaye alikuwa wa rangi ya rangi nyeupe na rangi madoadoa ya nyeupe na nyeusi. Nilimpenda sana Kate maana alikuwa alikuwa ni anani pe anani kalisha na anani pa ananipa tu security yani anani kalisha.

Unahifadhi data yako wapi? Sijui data gani, yaani o mambo yangu ya ki, okay, mengi mengi ya mambo miengi ya sehemu kubwa ya data yangu, huwa naiwekeza kama hard copies au, ninaenda, ninachapisha, kisha nakuja naziweka jumbani mwangu. Lakini kuna yale mengina ambayo nimeyaweka kwenye email yaani email ya simu ili ata nikipoteza miaka kumi kutoka sasa nitakatwa Nitakachoitaji kukumumbuka tu ni namba ya kupungua.

Je unapenda kula popcorn? Naam napenda sana kula popcorn Napenda kula popcorn wakati mbapo ninatazama filamu au wakati mbapo najiburudisha tu katika mtandao jioni au asubuhi siyo sana sana jioni wakati ambapo nimetoka kazini na nimechoka huwa nachukua popcorn na kuzila kama chakula tu cha wakati wa mapumziko nikiendelea kujiburudisha ili nikingoja vyakula vile vyakawaida kama vile mchele wali na nyama.

Je, unapenda kusimamia au kusimamiwa. Inafuatilia tuko wakati gani au sehemu gani. Kuna wakati ambapo napendelea kusimamiwa na kuna wakati ambapo napendelea kusimamiwa. Mfano, wakati ambapo niko shuleni, napenda kusimamiwa maana, napata uwelekezaji, napata mawaidha na mengine ya kadhalika. Ila wakati ambapo niko nyumbani, maana mimi ni kifungua mimba, huwa napenda kusimamia maana ndo niwasimamie wadogo zangu.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Ninachofanya kujiandaa kwa mkutano ni kwanza kua kikisha ni mevaa vizuri, kwa njia inayo pendeza, pili, naakikisha ni na vitu vyoote vitakavyo itajika katika mkutano huo mfano reporti zangu, kalamu yangu, makaratasi yangu, grafu na mengine menki. Tatu, huwa naakikisha nimepitia yale nitakayoongea au hotuba yangu ambayo nitakayo itokeza katika mkutano huo.

Sera gani ya kampuni unayiona muhimu? Sera ya kampuni ya muhimu kuliko zote ni uaminifu. Naam yaani ata wale wanunuzi wa se wanunuzi wa mambo. Yaani yale tunayo ya huza au tunaya wa kabidhi. Ndo wapate kununua zaidi. Lazima waminisi, wambini kampuni ili waweze kupata. Kupata ule msimamo yaani uamuzi.

Je, unatumia mfumo wa usalama wa vidole naam natumia mfumo wa usalama wa vidole katika siku za hivi karibuni kumekua na wezi mwingi wa kimtandao ambako mtu wanaweza kupata Pini zako na kueza kuingia au na paswadi zako na kuingia katika na kuingia katika akaunti zako Kwa hivyo huwa natumia usalama wa vidole ili kuzuia wizi huu au kujipoze kujisaidia katika.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mazoezi ninayoifanya kila siku ni kama vile kurukaruka, kukimbia, kufanya sikuwa au kuinamainama, kufanya yoga na mengine. Mazoezi haya yananisaidia kukuza nguvu zangu, kukuza afya yangu, na yananisaidia pia kusafisha mawazo, yani kusaidia kuwa na akili safi, ndio niweze kuendeleza siku vizuri.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Tunapofanikiwa kama timu. Mimi ni kusherehekea pamoja. Kwa hivo hata kama tutaamua kuenda hotelini kununua vyakula. Ama tutaamua kuenda kukaa ndani tukanunuwa keki tukakata na kusherehekea. Basi huwa tunasherekea pamoja. Cha muhimu nitusherekee kama timu maana ushindi wowote wa timu unatokezana na jumuia ya majukumu yetu sisi wote.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri. Kiongozi yeyote mzuri lazima mfano mfanza aweze kuelekeza au kuongoza kwa mfano. Yani kama anasema tuende kushoto hawe wakwanza kuelekea kushoto. Akisema tuende kulia awe wakwanza kuenda kulia. Pili lazima awe na uaminifu kwenye kazi yake. Ndio apate kuaminiwa, lazima awe mwaminifu ili aweze kuwapa wengine, yani aweze kuwa trustworthy.

Ulikua unafanya, unapenda kufanya nini utotoni? Nilichopenda kufanya kuliko kitu kingine chochote ni kucheza. Nilipenda sana kucheza michezo ya nje. Ambapo tungeweza kuenda mtoni kuogelea na wenzangu. Tungeenda kuokota kuni mstuni. Tunala matunda ya mstuni. Tunazurura na kucheza michezo ya kuigiza kama vile cha baba na cha mama. Ambapo tungejifanya kama wana familia.

Niambie kuhusu shuguli zako za siku za mvua. Wakati kuna siku za mvua, uaga stoki inje. Mradi tu nina kila kitu chumbani na chakula pale, nina data ya simu, simu yangu ina stima au ina moto. Na nina kila kitu ninacho kiitaji kama maji, basi mimi siwezi kutoka inje. Kana kama siitajiki kazini au shuleni siwezi kutoka inje huwa nakaa ndani na kusoma kitabu au kujiburudisha katika vyombo vya mtandao.

Unapenda kucheza mchezo gani Mchezo ambao napenda kuucheza ni mchezo wa simu unaoitwa M2Block napenda mchezo huu maana unanisaidia kukuza akili maana unahusiana na kufikiria sana kwa kina kupiga mahesabu bila kuandika na kutumia tu akili kutumia tu akili yaani so inanisaidia kukuza mawazo yangu inanisaidia kutoa mawazo akili na hasira moyoni.

Jee unapenda kulima bustani naam napenda kulima bustani ya ni bustani lenye maua kathali maua tofauti tofauti kama vile waridi na mengine mengi ya navutia sana ini ukiwa hata ukiwa napale na mawazo mengi ukatoka nje kwenye bustani lako mawazo uwa yanatulia na unapata amani rohoni pia bustani ina arufu nzuri tofauti za kuvutia kutokana na maua ya tofauti Nelis naleta utulivu katika roho.

Unapenda chai au kahawa? Napendelea chai kuliko kahawa ila kuna wakati ambapo kahawa pia huwa ni nzuri kuliko chai mfano wakati ambapo kunanyesha jioni, wakati umetoka kazini umechoka chai inaweza kukusaidia kutuliza mawazo, kutuliza mwili na kukusaidia kurudisha amani rohoni. Ila wakati na pahali kwingine wakati wa asubuhi ambako naamka umeamka, kahawa inaweza kukusaidia kuingia katika hisia za kuanza siku.